Napenda sana kufanya kazi na marafiki zangu, manake kwanza inafurahisha mkifanya kazi mnacheka pamoja, na pia mkifanya kazi kwa pamoja, kazi inarahisika, inamalizika mapema kwa sababu haufanyi kazi mtu mmoja mnafanya kama kikundi. Na pia marafiki zangu ni watu ambao nawapenda sana, kwa hivo kufanya nao kazi ni vizuri zaidi.

Napenda sana kusikiliza mziki. Mziki ni kitu ambacho nakipenda moyoni mwangu. Mziki ni kitu ambacho nakipenda moyoni mwangu. Na aina nyimbo ambazo nasikiza sana ni bongo. Na muimbaje ambage nampenda zaidi kutoka bongo ni mbosoo. Msani kutoka taifa la Tanzania ambaye anaimba nyimbo nzuri sana za mapenzi. Na baadaye jioni tu pole pole tu na kuendelea kufanya shughuli zangu za kila siku. Na nikisikiliza nyimbo hizo bila shaka nasikia raha moyoni. Na pia inanipunguzia mawazo.

Ushauri ambao ningempa mtu ambaye anataka kuanza kazi ni kwamba ni muhimu aweze kutii zile kanuni na sheria za kampuni ambayo anafanya kazi. Kama kampuni nasema wakati fulani unafaa kuingia kazini ingia wakati huo. Kampuni ikisema wakati huu kazi imekuisha ofisi ifungwe twende nyumbani tafadhali toka nenda nyumbani. Na kama ukona malengo ambayo unapaswa kuyafikia kabla siku kuisha, hakikisha kwamba umetekeleza wajibu wako ipasavyo, usibishane na wakubwa wakampuni hiyo.

Kipa umbele ili kufanikisha mawasiliano ni kwamba mawasiliano ya weze kuchapisho kwa njia wazi na njia inayo eleweka. Kama kuna jambo lilikuwa nilapaswa lifanyiki na kila mtu napaswa kuwa nafahamu basi iandikuwa baruapepe kujulisha kila mtu ama iandikuwa ujumbe katika mitandao kama vile WhatsApp ama kupigiwa simu ya mkono ili kujulisho kwamba hili na hili nafanyika. Ndiyo kila mtu wajue kwamba mahasiliano haya na haya ya mepangwa na hivyo ndivyo mambo takavyo kuenda.

Kila ninapoamka kitu cha kwanza huwa naomba, nikimaliza kuomba nachukua simu yangu, niweze kuangalia kuna ujumbe gani ambazo zimeingia, naangalia kama kuna mtu amejaribu kunipigia na akanikosa. Alafu nikiachana na simu, basi naamka na usho uso nipige mswaki, nikimaliza naenda naanda chakula cha asubuhi, kupikia chai watoto, kupika chai na kuanda mkate. Kuhakikisha kwamba kila mtu amejipanga asubuhi kupata chakula cha asubuhi alafu naenda kuoga.

Napendelea sana kuandika, maana ake moja mimi ni mwanahabari kwa hivyo mara nyingi huwa najipata naandika zile hadithi ambazo huwa tunachapisha katika mitando ya kijamii na pia kwenye runinga na redio. Kwa hivyo mara nyingi nikiandika natoa yote yalio katika akili yangu, natoa ule ustadi na ubunifu nilio nao kwenye akili yangu nauweka pale kwenye karatasi ama kwenye kompyuta na naona kwamba kuandika ni vizuri kuandika kuna raha yake.

Mchezaji ambae nampenda sana ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Na katika siku za ivi majuzi kulikuwa na mpira wa kandanda ambao ulichezwa hapa nchini Kenya. Na kuna mchezaji ambae alikuwa anawasilisha timu ya kandanda ya Kenya ya Harambe Stars. Alikuwa anajulikana kama kibuwage. Alikuwa mchezaji stadi sana. Alituwakilisha vizuri sana katika mechi kadha wa kadha.

Wakati mwingi, wakati wa jua, mimi sipendi kwenda nje. Huwa nasubiri kwanza jua litue, ndio nitoke. Ama, kama nina jambo nataka kufanya, natoka mapema kabla jua halijachomoza sana na kuanza kuwaka sana. Lakini kama inalazimu nitoke jua linapowaka basi, nahakikisha kwamba nimevaa kofia, na pia napaka yale mafuta ya kuzuia miale ya jua, ndio nisiharibu ngozi yangu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahai kujaribu nilikula ule wali ama ukipenda uite mchele ambao unajulikana kama Jolof kutoka magharibi mwa mwa dunia ni maeneo ya Nigeria na Ghana wanapenda sana kula mchele huo. Kwa hivyo hapa kwetu Kenya huwa tunausikia tu huo mchele. Kwa hivyo nilielekea katika mkahawa mmoja ambao unamilikiwa na wanigeria na nikapata fursa ya kuonja mchele huo wa jolof na bila shaka ulikuwa mtamu sana.

Ndiyo, nafuatilia matukio yanayojiri kimataifa. Manake huwa nafuatilia sana habari ambazo zinachapishwa katika mitandao mbalimbali. Kama vile mtandao wa BBC ambao hapa Kenya tunafuatilia sana kwa karibu. Ukiangazia hali ya na ujiri Iran kumekua kumeshudiwa vita na mashambulizi. Na vile vile tunafuatilia tarifa ambazo zinandelea Marekani na Rais Donald Trump na mamuzi katha wa nkatha ambayo na afanya ambayo ya naibuwa hisi ya mseto kutoka kwa wadao na wana nchi tofauti karika nchi tofauti ulimunguni.

Napenda sana kuvaa yale marinda ya pwani ya najulikana kama dera. Ni nguo nye pesi ambayo imetangenezwa kwa pamba. Inavaliwa sana na kina dada na kina mama kule pwani. Nguo nyepesi kabisa ambazo zinakufanya usisikie joto na pia zinakufanya unakua huru. Ni nguo ndefu ambayo inakufunika kutoka mabegi ampaka kwenye miguu na unafunikika kabisa. Kwa hivyo hizo ndo nguo ambazo huwana penda kuvaa. Lakini ninapo enda kazini na vaa hasanguo za kawaida za kazini kama vile suruali na shati ama yale marinda ambao mafupia yako juuyaa magoti.

Napenda sana saana ya muziki. Inanifurahisha sana. Kuna watu wengi ambao wako na talanta. Mimi pia neza kujieka katika kundi hilo hilo. Nisema kwamba niko na talanta ya kuimba. Napenda sana kuimba. Manake ninapokua. Sina kitu cha kufanya. Nimeka muda wangu wabure. Basi nitaika muziki na niimbe. Niimbe kwa sauti yangu ya juma. Manake napenda sana kuimba. Na napenda kusikiliza wasani wengine wakiimba. Inanifurahisha moyo.

Mimi si mraibu sana wa kuangalia mchezo wa kikapu. Mara nyingi huwa sifuatilii, lakini nikipata fursa, nikiona mechi imenifurahisha, basi naweza keti chini niangalie. Lakini mchezaji ambaye alikuwa ananifurahisha ambaye nilipomgundua nilifurahi ni Kobe Bryant ambaye aliaga dunia miaka kadha iliopita kwenye helikopta ambaye ilianguka. Alikuwa anacheza vizuri sana kitu kingine ambacho kilikuwa kinamsaidia ni ule urefu wake na ndiyo baadhi ya sababu ambao kidogo ilikuwa kidogo napata fursa ya kuchungulia tu kidogo tu kuangalia mchezo huo wa mpira wa vikapu Lakini ni mchezo ambao unafurahisha nakuwa na hamaki kubwa sana nikiwa naangalia huo mchezo maanake mpira usipoingia pale kwenye kikapu unajawa na hasira Najawa na hasira sana lakini ni mchezo mzuri.

Naam, mwezi unapoanza nahakikisha kwamba nimejipanga kama nilikuwa napaswa kuleta taarifa pengine ya masuala ya siasa, na nafaa nilete taarifa kuhusiana na masuala ya kijamii, ama maswala ya elimu, najipanga. Nikijua kwamba wiki hii, nitaangazia masuala ya siasa, wiki ijayo, nitakuwa nafuatilia maswala ya uchumi. Wiki ijayo hiyo nyingine, nitakuwa naangazia masala ya kijamii, na hiyo wiki itakayofuata, nitakuwa nazamia maswala ya biashara. Ndivyo ninavyojipanga kwa mwezi, nikiangalia kwa mwezi nafaa nilete angalau story nne, hivo ndivyo ninavyojipanga.

Ningependa sana kutembelea mji wa Paris, ufaransa. Maanake ni mji ambao umezungumziwa na wengi. Ni mji ambao unaonekana kwamba kuwa mji wenye mapenzi. Mji ambao wapenzi wanaweza kutembelea pamoja. Basi ndio mji ambao ningependa sana kuenda. Maanake yale majengo yailiopo pale. Jinsi unavyoendeza. Ningetaka sana kuuona ana kwa ana. Sio tu kuona kwenye video.

Napenda sana chumba cha kulala, maanake chumba hicho ndo napata fursa ya kuwa peke yangu, angalau hata kama ni kwa dakika za kuhesabu, manake ninapokuwa sebuleni, nipo na watoto wangu ambao wana ruka ruka, wanacheza, wananiuliza maswali, wanataka kuongea na mimi, na nafurahi sana, nacheza nao, naongea nao, lakini kuna wakati inafika, nataka tuku pumzika kidogo kwa hivo, naingia chumbani. Na hapo chumbani, kitu nachokifanya pakubwa pengine kupitia simu, halafu na lala. Kando na hayo, najangalia kwenye kioo, nikijitengeneza nywele, nikitengeneza urembo wa uso, na nasikia vizuri nikiwa chumbani.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya. Maanake mimi na mpenzi wangu huwa baada ya wiki kadha tunatembelea hoteli za sehemu tofauti ilikuweza kujaribu vyakula. Parangine tunamua, tueleke sehemu ambapo wanapatikana wa Somali. Tueze kukula tu biryani iliopikwa na wa Somali. Maanake tunambiwa kwamba wanapika vizure. Kesho tutembe, tuende kwa hoteli ya waswahili kutoka Mombasa. Wanapika viazi karai na sambusa tamu tamu kesho kutua tutaenda mahali ambapo ungu na wakikuyu ili tuweze kuonja chakula chao chakita maduni kile kinajulikana kama mokimo Kwa hivo napenda kutembea sehemu tofauti kuenda kujaribu vya kula vya jamii tofauti ya hapa nchini Kenya.

Na mkumbuka mwalimu, ambaye alinifunza kozi ya wanahabari, katika chuo kikuu cha multimedia, hapa nchini Kenya, na mwalimu huyo alinifundisha mengi, hususan kuhusiana na mavazi. Alikuwa na shinikizo muhimu wakuvaa jinsi ambavyo unataka watu wakutazame, unafaa uvae vizuri, unapoenda kufanyiwa mahojioni ya kazi yoyote ya kwenye runinga, ama kwenye redio, lazima uvae vizuri. Vaa yale, marinda ya ofisini vaa nguo ambazo zinakushika mwili vizuri, uhakishe kwamba umejipamba, uko na urembo usoni, uvae viatu ambavyo vinapendeza, na ukifika pale, utapata kazi maanake runinga, wanaangalia pia muonekano wako, kabla uonekane katika runinga yao, kabla wakupatie ajira hiyo, kwa hivo alinifunza vitu muhimu sana.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwa maonyesho ya sanaa, lakini nilikuwa nimeenda kama msakataji densi. Manake awali mimi, nilipokuwa kijana, nilikuwa nasakata densi, na nilikuwa napata fursa ya kuwa densia wa sanii tofauti. Kwa hivyo, kama msanii, alikuwa anaenda kufanya kazi katika maonyesho ya sanaa, na anaenda kuimba nyimbo zake, basi mimi nitakuwa pale nyuma nikidensi ili kufanikisha yale maonyesho yake.

Napenda sana kuenda madukani siku ya jumapili, maana ake jumapili ni siku ya mapumziko, kwa hivyo niko na muda mwingi wa kuweza kuelekea madukani kununua vifaa ambavyo nahitaji bila kuwa na wasiwasi kwamba nitachelewa Kwa hivyo jumapili siku ya mapumziko, ni siku nzuri sana ya kuelekea madukani kuenda kununua vitu ambavyo nahitaji katika nyumba yako.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Manake ninapoona video kama ni ya kuchikesha, kama ni ya kushangaza. Kitu cha kwanza naangalia video nikimaliza nafinya maoni. Nitazame maoni ya watu kusiana na video hiyo. Mara nyigi maoni huwa yanachekesha sana. Kwa hivo huwa natumia muda wangu mwingi kuangalia maoni hayo.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili kila siku asubuhi, mazoezi hayo nafanya kwa muda wa nusu saa kila subuhi ninapoamka. Alafu baadae jioni basi natembea, nikitembea nasaidia mwili wangu ilikunyoosha misuli na pia tu katika jitihada za kupunguza ule uzito kupita kiasi katika mwili wangu.

Kunapokuwa na baridi kali, nahakikisha kwamba nimevaa kulingana na hali ya anga. Unahakikisha kwamba umevaa soksi, unahakikisha kwamba uko na fulana, unahakikisha kwamba uko na glavu mikononi, hususan kama unakeenda nje. Na kama pia uko na watoto hali ni hiyo hiyo kuhakikisha kwamba wanavaa vizuri kulingana na hali ya anga, ndio wasisikie baridi, manake baridi ikikuingia basi utajihisi mgonjwa.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota angani haswa nyakati za usiku. Kusema kweli nyota katika mawingu wakati wa usiku, huwa zinapendeza sana. Kwa hivyo, ninapoangalia na angalia nikijuliza maswali mengi tu kuhusiana na muumba wa mbingu na nchi. Ambaye ametuwekea nyota hizo ambazo zinapendeza sana zikiniacha na maswali mengi kuhusiana na ukubwa wake na kinachofanya nyota hizo kungaa vizuri na kadhalika.